Unatumia Wi-Fi au data ya simu? Sana sana mimi hutumia Wi-Fi. Manake Wi-Fi bei yake ni rahisi kuliko data ya simu. Data ya simu unahitaji kugharamika zaidi ndio uweze kuitumia vizuri. Kwa hivyo mimi huonelea Wi-Fi ndio mzuri zaidi na unalipia kimwezi badala data ya simu ambayo kimwezi unaweza pata umetumia pesa mingi zaidi.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Inalingana na kazi ambayo nikonayo. Wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono, maanake, mimi hupenda kuandika. Ila saa zingine natumia kompyuta kuandika wakati nina kazi mingi ya kuandika. Kwa hivyo, inalingana ni kazi gani ni konayo.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida mimi hulala masaa kama matano. Siyafikishi yale manane ambayo yanafaa. Maanake niko na kazi mingi kwa hivyo najipata nimelala kwa masaa tu kama matano. Sifikishi masa manane. Kwa maanake nalala saa saba naamka asubuhi saa kumina moja masaa zingine saa kumi na mbili asubuhi.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi. Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga malengo yangu kwanza na kuelewa mahitaji ya mradi huo. Baada ya hapo nafanya utafiti ili kupata taarifa muhimu. Kisha napanga ratiba ya kazi na kugawa majukumu pale inapobidi. Na hatimaye nafanya kazi kwa bidii na kufuatilia maendeleo ya mradi ili kuhakikisha unakamilika kwa ufanisi.